Ninapenda nini kuhusu mtaa wangu? Naezasema kwamba mtaa wangu naupenda kwa sababu watu ambao wanaishi katika mtaa huu ni watu ambao wana roho safi. Pili naezasema kwamba katika mtaa ninauishi usalama wa pahali hapa ni pazuri na unapata kwamba watu hawaibi, watu hawaporwi vitu, watu wanaishi pamoja kama wanajamii vizuri. Na pia naezasema ni mtaa ambao unapata kwamba watu wanaweza kusaidiana wakati ambapo wanashida pamoja. Pia pana vitu vingi kama vile maduka, hospitali, shule, pahali pa watoto kucheza ndiomana napenda mtaa huu.

Swali linauliza na linda faraga yangu vipi mtandaoni. Nawezasema kwamba kwanza mimisi mtu ambaye huwa kwa mara nyingi naonyesha mambo yangu pale mtandaoni kwa sababu unapata kwamba. Mimini mtu ambaye nahakikisha kwamba na linda vitu vyangu, sionyeshi vitu vingi na pia kwa hakika. Ata napoweka vitu kama vile kuuliza maoni ni vitu ambavyo watu wanaweza zungumzia kwa ujumla lakini si ilehali ambapo unapata kwamba watu wanajua kuhusu familia yako ama maisha yako ya kibi nafsi.

Swali linauliza nawasiliana vipi na wafanyikazi wenzangu. Naezasema kwamba, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba naeza kuwasiliana wafanyikazi wangu vizuri. Kwanza kwa kuongeleshana nidhamu, kuwa mpole, na hata wakati unapata makosa inapotokea, huwa haumkosoi mwenzako kwa njia la dharau. Na vinsi tunapowasiliana kwa mara nyingi unapata kwamba huwa tunatumia simu rununu, katika pale kutumia whatsappu, ama pia kuongea katika simu, kama tunahitaji kujuliana hali ama kuongea kuhusu mambo ya kazi.

Napenda kufanya nini na marafiki zangu? Naweza sema kwamba, mimi ni mtu ambaye napenda sana kukua na wakati mzuri na marafiki zangu. Ninaposema kwamba nataka kufanya shughuli yote napenda kutumia muda huo vizuri. Hua tunafanya vitu vingi na marafiki zangu. Mwanzo, tunaweza kutana tuje kwangu, tupike halafu walale kwangu na tupige gumzo. Pia kuna wakati mwingine unapata kwamba tunapenda kuogelea pamoja ama kusafiri kuenda pale pwani. Ilikuwa na wakati mzuri. Tatu naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye nafurahia sana kwa sana kwenda kupanda milima. Na mara mingi unapata kwamba mimi na marafiki zangu huwa tunapanda milima ili kuweza kupiga tizi vizuri. Na ni kitu mzuri kwa sababu unapata kwamba inatuweza yaani tukuwe watu wabunifu na pia tufanya mazoezi ili tusiweze kunenepa sana. Mimi na marafiki zangu ni watu ambao tunapenda kufanya tuvitu vingi ambao ni vyema na vina furahisha.

Swali linauliza niambie kuhusu mandhari kutoka dirishani mwako. Unaweza kueleza nini unachokiona kitazama nje? Ninapo, kitu ambacho naona napo tazama nje Naeza sema kwamba naona nyumba ya jirani yangu. Pia kuna majengo ambayo manyumba zingine ambazo ziko kando zetu. Wakati ambapo napenda kutazama nje ni asubuhi sana mapema ambapo jua lina waka. Na inatua na pia jioni. Pia nini kinachobadlika nje kutokana na msimu? Hakuna vitu mingi ambavyo vinabadlika lakini panapokuwa na baridi panaponyesha kuna baridi nyingi Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Hua nahisi vizuri sababu kuna kuanga na upepo mwingi ambao unavuma na pia ni wakati nzuri.

Swali linauliza, "Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku". Kwanza anaweza anza na kusema, mimi ni mtu ambaye napenda mazoezi sana. Kwa sababu mazoezi yanaweza kunifanya niwe mtu ambaye ana afya nzuri. Mimi ni mtu ambaye napenda kukimbia, napenda pia kuenda gym ili niweze kuinua chuma. Katika wiki unapata kwamba mimi mtu ambaye nafanya mazoezi kwa mara tano kila wiki. Na wakati ambao napenda kufanya mazoezi kwa sana ni asubuhi mapema saa kumi na moja asubuhi hadi saa mbili na nusu asubuhi. Kwa sababu hiyo ndiyo wakati ambapo nina nguvu nyingi. Jinsi ninavyohisi baada mazoezi naweza kwambia kwa kweli, mazoezi huwa inanifanya nihisi nihisi kama nimekuwa mchangamfu na unapata napo maliza mazoezi naweza fanya kazi mingi sana. Na naweza sema kwamba ni vizuri kujifunza kufanya mazoezi kwa sababu unapoendelea kuzeeka utapata utakuwa na nguvu nyingi ya kufanya vitu vya aina nyingi.

Swali linauliza nafanya marafiki wapya vipi. Naeza sema kwanza mimi ni mtu ambaye napenda kutengeneza marafiki wapya kwa sababu unapokuwa na marafiki wapya huwa wanakufunza mambo ya aina nyingi. Pili, ninapojua mtu ambaye ni marafiki mpya huwa naweza kuongea vitu vya aina mingi pia yeye aeze kuhisi kwamba anautulivu na hana haezibabaika. Na naeza sema kwamba marafiki wapya, wa huwa tunafanya vitu vingi, huwa mara ya kwanza mi ni mtu ambaye napenda tuende tutembee pamoja ili tuweze kuzoeana tunapigiana simu ili tuweze kuzungumza pamoja na vitu kama hivyo.

Je, napenda kusafiri na ramani au GPS? Kwa kweli mimi mtu ambaye napenda kusafiri na GPS. Sisemi kwamba ramani ni mbaya lakini kwangu mimi napoendesha gari. GPS huwa ninaamini sina kwa sababu inaweza kunielekeza. Hadi ambapo pahali nataka kuenda. Unapata kwa mara nyingi, ninapo tumia ramani, huwa kwangu mimi, yaani siamini vile kama vile GPS kwa sababu GPS unapata inakuongelesha ikikuambia enda kwa njia kushoto, enda kwanjia ya kulia, ngoja, yaani, pia unapata katika ahali ya kutumia GPS inizakuanisha barabara gani ambayo magari ni nyingi na uneza wacha usitumie na ikueleze barabara ambayo haina gari nyingi kwa barabara. Kwa hivyo kwangu mimi kwa muda mwingi nimeweza kutumia GPS na imenisaidia kwa sana.

Hali gani ya hewa ni nayo ipenda? Naeza sema kwanza, mini mtu ambaye napenda hewa safi. Na ninaamini ha kuna binadamu yeyote kat ikahiidunia hua anapenda hewa chafu. Kwa sababu unapokaa katika hewa safi, hewa safi inaweza kufanya upumue vizuri, pia hautapata kwamba unaweza kuhisi kama kutapika. Kwa sababu mi ni mtu ambaye nikisikia hewa chafu kwa mara nyingi huwa nahisi kutapika. Ndiomaana mi naeza sema kwamba napenda hewa safi. Tatu naezasema kwa mba hewa safi imeweza kunisaidia mimi nisiweze kushikwa na shida kama vile za kukohoa, kifua kuniuma na pia unapokaa katika hewa safi pia mwenyewe unafurahi kama binadamu kwa sababu hakuna mtu anayetaka kunusia hewa ambayo nichafu.

Swali linauliza, unafanyaje kazi ya ushirikiano na wenzako. Kwanza, mini mtu ambaye napenda kushirikiana na wenzangu katika kufanya kazi ya aina nyingi. Pili, mini mtu ambaye napenda tunapofanya kazi, tunaweza kuzungumza vizuri, tunaweza kukosowaana na heshima, na pia tunaweza kujulisha na mambo ambaye hatuezi. Na katika pale kw ushirikiano, kila mtu unapata amepewa kazi yake, ili pia kila mtu wakwena kazi kwa sababu kuna hatu ambao wana uzeme wapendi kufanya kazi wakiwa pamoja. Ndo maana kwangu mimi napenda kufanya kazi ya ushirikiano ambayo tunaweza kushirikia na ili tusaidiane.

Programu gani ya simu ambayo natumia kila siku, mimi ni mtu ambaye natumia Whatsapp, mimi ni mtu ambaye natumia TikTok, mimi ni mtu ambaye natumia Instagram. Na hizi programu tatu unapata kwamba inaweza kunisaidia katika mawasiliano ya vitu vya aina vingi. Pili ninaweza sema kwamba katika kutumia hizi programu inaweza moja naeza fanya kazi, pili ninaweza wasiliana na wapenzi wangu pale nyumbani, tatu naweza sema naweza tafuta kusoma kitu hata katika pale mtandao na zimekuwa zikinisaidia katika kusoma na kujifunza vitu vipya.

Swali nauliza je napenda kuoga kwa maji moto. Naeza kwambia kwa kweli mi si mtu ambaye napenda maji moto. Kwa sababu unapata kwa mara nyingi, maji moto huwa inachoma ngozi ya mtu kwa sana. Na maji moto inakufanya uhisi ni kwamba. Kwangu mimi nikitumia maji moto na hisi ni kamba sijangara vizuri jinsi navyotaka kungara. Lakini katika napo tumia maji baridi, maji baridi inanisaidia mimi nahisi kwamba mwili wangu umekua safi, mwili wangu ni yani imengara na naweza kuhisi kama nimekua msafi. Lakini panapo kuwa na baridi sana sana huwa natumia majimoto lakini si ile majimoto ya kuchoma. Yani maji ambayo iko apo kati kati.

Niambie kuhusu mchezo unaopenda kutazama. Mi napenda kutazama mchezo wa kukimbia. Labda unaweza kuelezea ni kwa nini unapenda mchezo huu. Napenda mchezo huu kwa sababu unapoona mwenzako akikimbia huwa inakueleza kwamba. Na inakupea moyo kwamba mtu yeyote ambaye anaifanya mazoezi pia. Anaweza kumfikia anayeenda katika competition ya kukimbia. Ndio nakumbuka mchezo wa kushangaza uliotazama. Mchezo ninakumbuka ambao ulinishangaza kwa sana, ni mchezo ambao watu walikua wanashindana kushuta. Na kwangu mimi huu ni mchezo ambao ulinishangaza kwa sababu mbona watu waende kompetitioni kama hiyo. Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama michezo. Mi napenda kutazama mchezo pale uwanjani kwa sababu unaweza kushabikia macho kwa macho na unaona vitu vinavyofanyika. Huwa nahisi vizuri napotazama mchezo kwa sababu naweza kushabikia timu yangu ambayo naweza kushabikia na unapokuwa hapo na mashabiki wengine huwa inakuwa wakati mzuri na wa furaha.

Swali nauliza na shugulikia muda vipi kazini. Naweza anza kwa kusema, mimi ni mtu ambaye sipendi kupoteza wakati wangu pale nikiwa pale kazini. Hua naingia saa mbili asubuhi na natoka saa kumi jioni. Unapata napofika asubuhi huwa tunaingia katika mkutano ilikuweza kuelezea majukumu ya siku na vitu gani ambavyo vina hitaji kushugulikiwa. Tatu, tunapomaliza hiyo. Unapata kwamba mimi ni mtu ambaye nitaanza kazi yangu alafu inapo ikifika saa tano ninywe chai kisha kwa muda wa dakika kumi ama kumi na tano kisha nirudi pale ofisini niendelee na kazi yangu kama kuna shida pale tunasaidana wafanyikazi wangu ambao tumeandikwa pamoja kazini ikifika saa saba ni muda wetu wakupumzika na kuenda kunywa kukula chakula cha mchana inapofika saa nane tunarudi kazi tunafanya kazi hadi saa kumi lakini kabla tutoke tunahakikisha kwamba tumeweza kutumia mdosi wetu kazi ambayo tumeweza kufanya na huwa tunapatana kufanya mkutano wa mwisho wa siku kisha kila mtu anaelekea nyumbani.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako. Unaweza kushiriki na muda gani kutumia kila siku. Naeza sema kama ni kujiburudisha, huwa natumia mda kama vile saa moja ama masaa tatu. Programu mbozo unazitumia kwa kila siku. Naeza sema miu tumia Whatsapp, mimi natumia Instagram, natumia Telegram, na tumia TikTok. Simu yangu ya kwanza nakumuka ilikuwa mwaka wa elfu mbili. Elfu mbili na saba na nilikuwa na simu ambaye ni Motorola na ilikuwa simu mzuri kwa sababu nilikuwa mtoto na siku wanahitaji kufanya simu mambo mengi ila kuwasiliana ungependa kuuliza ni jinsi simu inavyozaidea mesha kwa simu ya saidea mesha angu sana kwa kuwa nimeweza kuwasiliana na wapendwa wangu nimeweza kufanya kazi kupitia simu nimeweza kujiburudisha na kwa maana sana nimeweza kutengeneza pesa kwa hakika. Unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu. Kwangu mimi huwa nazima simu ikifika wakati wa sa nne na nusu kwa sababu ikifika saa nne na nusu ni wakati wa kwenda kulala. Kwa hivyo ni vizuri kueza kujifunza kuwa mtu ambaye na adabu na kueza kukueka simu ipumzike ili usikue mtu ambaye haini haizifa ya kitu bila kutumia simu.

Je ninapenda kupanda milima? Naam mi ni mtu ambaye napenda kupanda milima kwa sababu milima ni njia nzuri ya kufanya zoezi wakati ambapo unapata kwamba umeweza kupumzika ama pia unataka kufanya mazoezi ili kuwa kutembea tu kuna mandhari mpya na pia kuona kama ubunifu wako umefikia wapi. Kwa mara nyingi mi ni mtu ambaye napata wakati hapo ikifika wikendi na unapata kwamba tunaenda na na marafiki zangu, familia yangu, mpenzi wangu na nimepanda milima kadhaa kama vile Mount Kenya, mlima wa Kenya, mlima Elgon, mlima Kilimanjaro na ni mingi mlima Longonaut na naezesema kwamba milima hizi zimiweza kunipa kujifunza kuwa mbunifu, kufunza kuwa mtu ambaye anajua kungoja yani usiwe mtu wa kuchoka haraka, yani lazima pia ndo uweze kupanda mlima kuwa mtu ambaye umezoea kufanya mazoezi kimbia, ruka kamba, ogelea, inua chuma. Ili ndo wakati unapoenda kuji kupanda mlima, ukuwe ni mtu ambaye una nguvu.

Swali linauliza, nafanya nini wakati umeme unapokatika. Kwanza, inalingana ni muda mgani. Kwa mfano, kama ni asubuhi ama mchana wakati umeme unapotea, huwa unapata kwamba, kama niko nyumbani, naweza fanya kazi ya nyumba kama vile kuosha nguo, kupika, kupiga deki, na pia kukitayarisha chakula. Tatu, naweza sema kwamba katika ile hali ya kufanya usafi, huwa naweza kunisaidia mimi yaani nisifikirie mengi kama ni usiku, umeme unapopotea huwa naingia kitandani ili niweze kulala mapema ili siku ya kufuata inapofika, unapata kwamba nimeweza kupumzika ya kutosha.

Je, napenda kupiga chombo cha mziki? Naam. Kwa hakika, mimi ni mtu mbaye napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu, kwanza mimi ni mtu ambaye napenda mziki sana. Na mziki huwa inaweza kukupa wewe furaha kama binadamu. Na katika ile hali ya kujifunza mambo ya mziki, unapata kwamba unaweza kujifunza mengi, unaweza jifunza kuimba, unaweza jifunza kutunga manyimbo. Yaani kadhaa kabisa na naweza kwambia kwangu mimi imeweza kuwa mzuri kwa sababu nimeza kujifunza guitar nimeweza kujifunza piano na ni kitu mzuri inahitaji pia uwe si mtu wakukata kukata tamaa haraka kwa sababu inataka ufanyi mazoezi iliuweze kushika.

Je, nimewai kununuwa tikiti za Tukio. Naamu, nimewai kununuwa tikiti za Tukio. Na kumbuka mwaka uliopita, bana boy alikuja katika nchi ya Kenya, na aliweza kuwimba. Na kumbuka nilinunua tikiti ya elfu Tano, ili niweze kukaa pale mbele, ili niweze kama natika kurekodi video, niweze kuchukua vizuri. Na ilikua wakati mzuri kwa sababu tulienda pamoja na marafiki zangu, Tuliweza kupiga densi, tuliweza kuimba na ulikua wakati mzuri sana.

Napokuwa nyumbani naweza kuambia kwa kweli mimi ni mtu ambae unapata kwamba nina furaha. Nasema hivyo kwa sababu pale nyumbani huwa naweza kufanya vitu vingi ambavyo napenda kwa mfano. Mimi ni mtu ambae napenda kukaa pekeangu kwa sababu ninapokaa pekeangu nina amani, naweza kutulia naweza kufanya shughuli zangu bila kusumbuliwa. Pia wakati ambapo sina kazi unapata naweza kuweka televisheni nitazame na niweze kuangalia vipindi vya aina nyingi. Na pia kuna wakati ambapo tu napenda kupika pale jikoni naingia jikoni najitayarishia chakula nzuri ambayo unapata inaweza kuninufahisha mimi.

Ni lengo gani la muda mrefu ninayo kazi. Naeza sema lengo mbalo ninalo pale kwa kazini kwakikisha kwamba naweza kufanya kazi vizuri hadi. Nitapoweza kutimia wakati naeza pandishwa cheo. Na mi ni mtu ambaye napenda pia kusaidia watu wengi waweze kujifunza kutumia teknolojia. Hii namaanisha kwamba katika pali kazini naweza kufunza watu na wawe bora.

Kinywaji gani nacho kipenda asubui kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda kinywaji cha kahawa kwa sababu mwanzo kahawa ni rahisi kutengeneza haitaji mambo mingi kama vile maziwa ni kuchemsha maji kisha kutia kahawa yako katika kikombe na mini mtu ambaye kwa kweli siwezi sipendi kutumia inaitwaje skari kwa hivyo mimi katika kawa yangu huwa situmi skari huwa nakunywa kahawa asubui na nakunywa pia jioni.

Swali linauliza ni stadi gani muhimu katika kazi yangu. Katika kazi yoyote, kitu ambacho ni muhimu ni mawasiliano bora, ni stadi ya kuwasiliana kwa ufanisi na wenzako, wateja au viongozi. Unapata kwamba panapokuwa na mawasiliano mazuri, inasaidia na kuelewana, kupunguza migogoro na kuhakikisha kazi inafanyika kwa usahihi. Pili naeza sema, uongozi na usimamizi ni muhimu katika kuongoza timu, kwangu mi napenda kuongoza ili niweze kutimiza malengo ya kazi ambayo imepeanwa. Tatu. Naeza sema, ujuzi wa kitaalamu, kila kazi una ujuzi maalumu unaohitajika. Kama vile ujuzi wa kompyuta, uandishi na uhandisi kwangu mimi, hizi ni ujuzi ambazo nimeweza kujifunza ili uweze kunisaidia pale napokuwa kazini. Pia kazi kwa timu hii ni ile ambayo unapata kwamba unaweza kufanya kazi na timu yako vizuri bila kuweza kusumbuana hapa na pale. Na pia mnaweza kufunzana panapotokea kitu mpya. Pia stadi muhimu pale kazini ambayo ni ya mwisho ni kwamba kuwa mbunifu kwa kuleta mawazo mapya na kushawishi wengine kuungana mkono maamuzi na mabadiliko ni stadi inayoongeza dhamani kazini. Kwa ujumla, stadi ambazo nimezitaja ni muhimu kwa mtu ama kwa mtalaamu bora ili kuongeza tija na kufanikisha malengo ya kazi kwa ufanisi.

Mkate wa aina gani ambao na upenda? Naezasema mini mtu ambaye napenda mkate ya mkate nye upe. Na pia mkate ambao unapata kwamba si mgumu unapoukula. Pia unapata mini mtu ambaye napoenda kunua mkati. Huwa nanuwa mkate katika duka kuukwa sababu huwa zilitayarishwa na nifreshi. Pia mkati ambao napenda ni mkati wa kampuni ya festive sababu hapa Kenya. Tuna kampuni ina nyingi lakini festive ndio kampuni ambayo napenda kwa zaidi.

Swali ninauliza, niambia kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Unaweza kushiriki kumbukumbu gani nzuri ulipokuwa mtoto. Naweza sema kumbukumbu ambayo nakumbuka nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda kutembea sana katika maziyara tofauti. Na pia kuenda katika sherehe kama vile za harusi. Na pia nilikuwa mtoto ambaye alikuwa anapenda mchezo sana. Mimi ndiye nilikuwa mtoto ambaye ningeita watoto wengine tucheze pamoja. Najua nakumbuka nani alikuwa pamoja nawe marafiki zangu, wazazi wangu Pia babu yangu na nyanya yangu, wifi na pia wifi pia N ile kitu ya kufanya kumbukumbu hii kwa maalum sababu niliweza kushiriki pamoja na watu ambao nawapenda na wako karibu na mimi Nahisi vipi ninapokumbuka kama mambo haya Huwa nahisi vizuri. Pia kuna wakati ambapo kumbukumbu fulani unapata kwamba inaweza kukuchekesha kwa sababu unakumbuka vituko ambavyo ulikuwa unafanya ulipokuwa mtoto na nasema kwa kweli ni wakati nzuri kwangu.

Ninafanya nini ili kujitunza? Naeza kuambia kwa kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kujitunza sana, na hua najitunza katika aina tofauti. Mwanzo, mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba, nafanya mazoezi, kwangu mimi mazoezi imeweza kunifanya nikae mchanga, pili, na nafanya mazoezi mara tano kwa wiki, pili naeza sema, mimi ni mtu ambaye napenda kujipikia chakula, chakula nzuri ambao haina mafuta mengi, na katika ile hali ya kukula vizuri napata inaweza kunisaidia mimi niwe na mwili nzuri Tatu napenda kutembea, napenda kuoga na kujivaa vizuri, kunywa vipodozi Iii niweze kujitunza vizuri ka binadamu yoyote. Kwa sababu unapokaa vizuri, unapovaa vizuri watu uwa na kueshimu.

Sheree ambayo kwangu mimi napata kwamba ni ya kunipendeza ni shere kama vile ya harusi ama shere ile ya kuzaliwa kwa sababu katika sheree hizi mbili ama pia ile kusherekea mtu anaposhinda katika maisha. Sheree hizi hizi tatu ambazo nimezitaja unapata kama ni sheree ya kuzaliwa huwa Unaweza kumshukuru Mungu kwa kuongezea mwaka mwingine Pili unapata kwamba katika ile hali ya kusherekea Unajifunza kwamba a myeni maisha katika ile hali ya kusherekea unaonakwamba ni vizuri kuwa mtu ambae unashukuru sana Pia ya harusi inakuanga mzuri kusabu Siki la mtu anayepata mtu wake So unapo unapoenda pahali watu wamekutana wameweza kuoana ni kitu nzuri.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako Unaweza kushiriki ni kazi gani au masomo gani unaofanya mi ni mtu ambaye nafanya kazi ya ki digitali ya AI na masomo nilisomea mambo ya jinsi ma nchi huwa zinashirikiana pamoja katika uongozi, katika kununua bidhaa, katika vitu vingi, katika ku kuhakikisha kwamba kuna usalama Labda unaweza kuelezea jinsi ulivo chagua njia hii.Nilichagua njia hii kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda pia kujua vitu haki za za watu katika nchi Je unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hii. Naeza sema kwamba kitu kazi ya ambayo naipenda kwa sasa kwa sababu nafanya kazi na kazi ambayo nafanya siki kitu ambacho nilieza kusomea ni kwamba kazi hii naweza ime nisaidia mimi kibinafsi kuhakikisha kwamba Nimejifunza teknolojia na teknolojia leo inaeza kukupatia kazi kwa mambo mengi changamoto ambayo nilipata ni kwamba kuna wakati nilipokuwa shule masomo ilikuwa mangumu sana lakini ilibidi nijitahidi ili niweze kumaliza Siwezi badilisha kitu yoyote kwa sababu nisha maliza kusoma na kazi sijui kwa wakati huu lakini napenda kitu ambacho nafanya kwa saa hizi.

Je ninavaa saa? Kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda saa na nina saa za aina nyingi kuna saa mbazo niliweza kununuliwa kama zawadi, kuna zila mbazo nilijinunulia nina saa ya aina nyeupe, nyeusi, nyekundu, kijani na zote zinakaa nzuri sana. Pia na samawati, na ninawezasema kwamba kwangu mimi saa linaweza kufanya yani linaongeza urembo wa mapambo katika ile hali ya kutafuta kitu ambayo unaweza weka kwa mwili wako.

Mimi ni mtu ambaye napenda kulala mapema kwa sababu huwa siwezi kuamka na jua kwa sababu yani ni vigumu kwangu. Ninapo sema napenda kulala mapema ni kwa kuwa unapata katika ile hali ya kulala mapema na weza kuamka mapema. Na pia inaweza kunisadia mimi kibinafsi kuweza kuendelea na siku yangu na nimalize shughuli ambazo nafaa kufanya. Na nina ratiba ambayo nafaa kufuatilia ili niweze kufanya kazi za siku bila kuchelewesha kitu chochote Kwa hivo kwangu mimi pia kulala mapema ni mzuri kwa sababu lazima upumzishe ubongo wako ndiyo ukiyamka asubuhi unaweza kuwa mchangamfu.

Swali linauliza. Je napenda mziki wa jadi? Na kwa uhakika, mziki wa jadi ni mzuri sana kwa sababu unahusisha mila, historia na hadithi za watu wa zamani. Ninapokuwa nasikiliza mziki wa jadi, huwa napata hisia za kipekee ambazo zinaweza kunipeleka nyuma katika wakati na kuelewa maisha ya watu wa zamani. Pia mziki huu kwa mara nyingi unatumia vyombo vya asili kama vile ngoma, marimba, zeze, filimbi, ambavyo vinatoa sauti ya kipekee na kuvutia. Zaidi na hayo, mziki wa jadi hua inaleta watu pamoja katika sherehe, matukio ya kijamii ama vile mikutano. Na inasaidia kuhifadhi utamaduni na kueneza maadili ya jamii. Pia nyimbo za jadi mara nyingi zina ujumbe mzito kuhusu maisha, maadili, mapenzi na hata siasa. Iyo ni njia nzuri ya kujifunza na kufikiri. Kwa kweli mimi ni mtu ambae, mziki wa jadi ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Na inachangia sana kuimarisha utambulisho wa kitamaduni. Na kwa kweli ni nyimbo na vyombo vya mziki wa jadi na napenda kusikiliza.

Nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Kwanza mimi ni mtu ambaye huwa siogopi kuitisha msaada. Ninapo hisi kwamba nahitaji msaada huwa naeza kuongelesha wenzangu, kuambia kwamba nimekwama pahali fulani na nahitaji usaidizi wao. Ama wakati unapata, uwau ambo nafanya nao kazi wakiwa na mambo mengi, unapata kwamba naweza kuambia badae ama niweze pia mimi tu kutafuta pale mtandaoni, suluhisho.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa naeza kushiriki na wapenzi wangu pale nyumbani. Ama pia unapata kwamba napenda kukata keki, na pia nakuanga na marafiki zangu, familia, na kuna wakati ambapo unapata kwamba nilikuwa pekee yangu. Sherehe ambao nilioipenda kwa zaidi ni mwaka elfu mbili ishirini na tatu Kwa sababu niliweza kukutanisha watu wangu ambao wako karibu na mimi na ilikuwa sherehe kubwa Chakula ambayo napenda kukula hizo siku, naweza kuambia napenda kula keki, napenda kula kunywa maziwa, napenda pia kula kuku Izo ndio vitu ambavyo napenda Aah ningepinda kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa Naweza sema kwamba zawadi ambayo ningependa kupokea siku ya kuzaliwa ni gari Nataka sana niwe mtu ambaye ninagari siku moja.

Je napenda kupika kwa hakika mi ni mtu ambaye napenda kupika sana, lakini pia napenda kupika kama nahisi kupika ama nina nguvu za kupika. Kuna wakati mbapo unapata nimetoka kazini na nimechoka na huwa sina nguvu ya kupika, lakini kwa mara nyingi ambapo unapata kwamba nina mume wangu, wakiwa karibu, ama na ndungu zangu ama familia yangu, huwa napenda kungia pale jikoni, niweze kupika na kufanya kazi ya aina nyingi. Na pi nazasema kuamba katika ile hali ya kupika, huwa mimi pia inisaidia kibinasi kwa sabu unapata naeza kujumuika pamoja na rafiki zangu, pamoja na familia yangu, kujistarehesha na ili tuku kuweza tu kukupumzika vizuri. Kwangu mimi kupika ni njia nzuri ya kujumuika pamoja na ndugu zangu na marafiki zangu.

Kifaa gani cha teknolojia ambayo siwezi kuhishi pasipo? Kwa ukweli, mimi nimtuambeo kwa mara nyingi nimependa TikTok. Kwa sababu TikTok imenisaidia kupata kazi. TikTok imenisaidia pia kujuana na watu wengi. Kuwasilia na watu mbao pia wameza kwa marafiki. Na kwa ukweli, TikTok imeza kunifunza vitu mingi vya ubunifu. Hivyo inamanisha kwa mbao nimeweza kujua vitu mbao vinaweza kunisaidia mimi katika maisha yangu. Kwa hivo, teknolojia ambaye kwa ukweli siweziishi kama haipo ni teknolojia ya TikTok kwa sababu kwangu mimi ikona manufaa mingi katika maisha yangu.

Je ni mewai kufanya yoga kwa kweli mini mtu ambaye sijawai fanya yoga ile ambayo ni melipia na kuenda kujifunza lakini nakumbuka kuna wakati mnamo miaka tatu zilizopita nilipokuwa tu kwangu nimetulia pale nyumbani na nakumbuka nilikuwa na mafikira mingi nilikuwa tunahisi kwa mba sipo sisiki vizuri niliweza kukaa chini katika kwa katika chini na nikaeza kujaribu kufanya yoga Naeza sema ni kitu nzuri kwa sababu unapata unapoifanya Unaweza kutuliza akili yako kupumzisha akili na unapata ufikiri mengi.

Je napenda kupiga picha kwa kweli mimi ni mtu ambaye napenda kupiga picha kwa sababu katika ile hali ya kupiga picha unaweza kuwa na mambo mingi ambao unapata unaweza kujikumbusha miaka mbili, miaka tatu ambao zinakuja na pia picha ni nzuri kwa sababu huwa inaleta furaha katika maisha ya binadamu. Na nawezasema kwa kweli katika ile hali ya kupiga picha kwangu mimi na furahi kwa sababu naweza kukumbuka vitu mbavo nilipahali nilipoenda vitu mbavo niliona Napenda kupiga picha chakula, picha nikiwa na familia yangu, picha zangu Pia pale ninapo kuwa katika harakati ya kutembea, kuzurura huwa napiga picha ya milima, mabonde na vitu na wanyama pia.

Mafunzo gani ya kazi yambayo yemenisaidia zaidi kwa hakika ni mafunzo ya kuweza kutumia teknolojia kwangu mimi teknolojia imeweza kunisaidia sana kwa sababu nimeweza kufanya kazi kwa ubora pia nimeweza kufunza wenzangu jinsi ya kutumia teknolojia aina nyingi. Na nasema kwangu hiyo ni muhimu kwangu kwa sababu unapata unapo weza kutumia teknolojia hua inaweza kukusadia katika mambo mingi Ata unapo tafuta kazi na ukiulizwa kama unajua kutumia teknolojia na useme kwamba unajua kutumia kwa hakika utapewa kazi Kwa sababu wanajua kwamba ww si mtu ambaye utasumbua ama hautaweza kutimiza kazi yako.

Swali ninauliza ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano. Kwanza cha niseme kwamba katika ile hali ya mawasiliano ni vizuri kuelewa kwamba mawasiliano si jambo gumu ili ukijua jinsi unavopata kujieleza we kibinafsi na unongelea nini. Na kwangu mimi ntasema katika kile kipaumbele kuweza kumwelewa mwanzako na kujua jinsi ya kuzungumza ndio kipaumbele katika kazini ili muweze kuewelewana na kufanya kazi vizuri.

Swali linauliza, nguvu zangu ni zipi kazini, naeza sema nguvu ambazo ninazo pale kazini, mi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi na timu. Na unapata nafanya kazi na timu huwa kwa mara nyingi mimi ndiye kiongozi wa timu hiyo. Pili naeza sema kwamba nguvu yangu ingine kazini ni kuhakikisha kwamba naweza kufanya watu waeze kufanya kazi pamoja kwa upendo na kwa ujumla. Na pia mi ni mtu ambaye nimebobea katika ile hali ya kutumia teknolojia. Kwa hivyo namaanisha katika pale kazini najua kufunza watu kutumia teknolojia kwa ubora wao na huwa watu wengi wameweza kujifunza na kuwa kujua vyema.